Kwa kawaida natazama video mtandaoni kupitia majukwaa mbali mbali kulingana na aina ya mauthui ninayotaka kwa wakati huo youtube ndilo jukwaa langu kuu kwa sababu lina aina nyingi za video kama vile elimu burudani muziki mafunzo ya ujuzi mbali mbali na taarifa za habari pia mi hutumia tiktok Na Instagram kutazama video fupifupi, zinazoburudisha, zinazoelimisha, au kunipa motisha. Asa ninapokuwa na muda mchache. Kwa filamu na tamdhilia, napendelea majukwaa kama Netflix au showmax kwa sababu yanatoa mauthui yenye ubora mzuri. Na mpangilio mzuri wa vipindi. Wakati mwingine natazama video za kielemu au makala maalum kupitia Facebook. Au tovuti za habari. Kutazama video mtandaoni unisaidia kujifunza mambo mapya kupumzika kiakili na kuendelea kuwa na taarifa za matukio yanayoendelea duniani asante.

Ndiyo, napenda sana kupiga picha kwa sababu unipa nafasi ya kunasa na kuifadhi kumbukumbu za nyakati muhimu maishani. Kupiga picha unifanya nione dunia kwa mtazamo wa kipeke zaidi. Nikizingatia maelezo madogo madogo ambayo maranyengi watu upuuza kama mwanga rangi na isia zilipo katika tukio fulani. Ninapopiga picha za maandhari watu au matukio ya kila siku mimi uhisi kama ninasimulia hadidhi bila kutumia maneno. Pia napenda kupiga picha kwa sababu unisaidia kujieleza kisanaa na kuboresha ubunifu wangu. Asaa ninapojaribu mitindo mipya au pembe tofauti za kamela zaidi ya yote picha uniruhusu kurudia na kukumbuka isia za furaha. Safari au mfanikio hata baada ya muda mrefu kupita jambo linalofanya kupiga picha kuwa sehemu muhimu ya maisha yangu.

Ndoto yangu kubwa ni kujenga maisha yenye maana na mchango chanya kwa watu wanao nizunguka na kwa jamii kwa jumla. Natamani kufikia mafanikiwa ambayo hayapimwi tu kwa mwale ya ucheo, bali pia kuhathari ninayowacha katika maisha ya wengine. Iwe ni kuwasaidia, kuwaelimisha au kuhamasisha kufikia malengo yao. Pia nina ndoto ya kundelea kujifunza na kukua kila siku. Nikitumia vipaji na ujuzi wangu kubuni suliwisho zitakazo raisisha maisha ya watu. Zaidi ya hapo ningependa kuwa na utulivu wa kiakili na furaha ya kweli nikiweza kusawazisha kazi familia na muda binafsi. Ndoto hio unipa motisha ya kufanya kazi kwa bidii. Kuwa mvumilivu na kuwamini kwamba kwa juhudi nithamu na imani mambo makubwa yanaweza kutimia.

Ninapoanza mradi mpya wa kazi, mimi huanza kwa kuelewa vizuri lengo kuu la mradi na matarajio yanayohusiana nao. Hii hunisaidia kuwa na mwelekeo sahihi kabla ya kuchukuwa hatua zozote. Kisha, mimi hufanya utafiti mdogo ili kukusanya taarifa muhimu kujua rasilimali zinazohitajika na changamoto zinazoweza kujitokeza. Baada ya hapo mimi hupanga kazi kwa hatua ndogo ndogo. Nikiweka vipaumbele na ratiba itakayoniwezesha kufuatilia maendeleo kwa urahisi. Pia mimi hupenda kuwasiliona na watu wengine wanaohusika kwenye mradi ili kuhakikisha kuna uwelewano mzuri na ushirikiano mzuri tangu mwanzo. Hatimaye, mimi huanza utekelezaji kwa nithamu na kujitathmimi mara kwa mara ili kurekebisha pale inapobidi. Jambo linalonisaidia kumaliza mradi kwa ufanisi na ubora mzuri.

Ndio, napenda kula samaki kwa sababu ni chakula chenye ladha nzuri na pia kina faida nyingi kiafya. Samaki wana virutubisho muhimu kama proteni, omega-3 na vitamini mbalimbali ambazo husaidia kuimarisha afya ya moyo na ubongo. Napenda hasa samaki waliokaangwa au waliopikwa kwa mchuzi mzuri. Wakiliwa pamoja na wali au ugali na mboga za majani. Zaidi ya ladha, kula samaki hunipa hisia ya kushiba bila kuhisi uzito mwingi. Jambo linalofanya niweze kuendelea na shughuli zangu kwa nguvu. Pia mimi hupenda kujaribu aina tofauti za samaki na mitindo tofauti ya mapishi. Kwani huniongezea uzoefu mpya wa chakula. Kwa ujumla kula samaki ni sehemu muhimu ya lishe yangu kwa sababu hunisaidia kudumisha afya njema. Na kufurahia mlo unaoridhisha.

Napenda kusoma vitabu vya aina mbali mbali kulingana na hali na malengo yangu kwa wakati husika. Vitabu vya maendeleo binafsi univutia sana kwa sababu unisaidia kujielewa zaidi. Kuongeza nithamu na kunipa motisha ya kufikia malengo yangu. Pia napenda vitabu vya hadithi na riwaya. Asa vile vyanye maudhu ya maisha halisi, mapenzi au changamoto za kijamii kwa sababu unifanya nifikirie kwa kina na kuelewa hisia za watu tufauti. Haitha vitabu vya elimu na maarifa ya jumla kama historia, teknolojia au ujasiri ya mali. Uniongezea ufahamu na kunisaindia kuona dunia kwa mtazamo mpana zaidi. Kusoma vitabu hivi, unipo utulivu wa akili, uniongezea msamiati na kunijenga kia akili. Jambo linalofanya usomaji kuwa sehemu muhimu sana ya maisha yangu ya kila.

Nafanya mazoezi ya mwili mara tatu hadi nne kwa wiki. Kulingana na ratiba yangu na kiwango cha shughuli ni nilizonazo. Huwa napendelea kupanga mazoezi yangu mapema ili yasiingiliane na majukumu mengine ya kila siku. Mazoezi ninayofanya mara nyingi ni pamoja na kukimbia kwa muda mfupi kuruka kamba. Kufanya mazoezi ya viungo kama push-ups na squats pamoja na matembezi ya haraka jioni. Mzoezi haya hunisaidia kuimarisha mwili kuongeza nguvu na kuboresha afya ya mwana. Pia hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo kunipa usingizi mzurii usio sihitaji kwenda gym kila wakati. Hata mzoezi ya nyumbani hunisaidia sana mradi niwe na nidhamu na uthabiti ingawa kuna siku ambazo mimi huhisi uvivu na au uchovu. Mimi hujikumbusha kuwa mazoezi ni uwekezaji wa muda mrefu wa kwa afya yangu. Kwa jumla kufanya mazoezi mara kwa mara kumeleta mabadilko chanya katika maisha yangu. Kimwili na kiakili.

Napenda sana mkate wa ngano kamili kwa sababu ni wenye lishe bora na hunifanya nijiskie nimeshiba kwa muda mrefu. Aina hii ya mkate huwa na nyuzi nyuzi nyingi ambazo husaidia mmengemano wa chakula na kuupa mwili nguvu endelevu. Pia napenda mkate wa kahawia uliotengenezwa nyumbani kwa sababu huwa na ladha ya asili na harufu nzuri sana hasa ukiwa bado moto. Wakati mwingine mimi hupenda kula mkate wa maziwa au mkate laini kwa ajili ya kifungua kinywa hasa ikiambatana na chai ya moto au maziwa. Mkate wenye mbegu kama ufuta au alizeti hunivutia pia kwa sababu huongeza ladha na virutubisho. Kwa ujumla napenda mkate ambao sii mtamu bali pia una manufaa kiafya. Na hunipa nguvu za kuanza siku au kuendelea na shughuli zangu bila kuchoka haraka.

Nafua nguo mara mbili hadi tatu kwa wiki kulingana na idadi ya nguo nilizatumia na aina ya shuguli nilizokuwa nazo huwa napenda kufua mara kwa mara ili kuepuka mrundikano wa nguo chafu na kuhakikisha ninavaa nguo osafi kila wakati mara nyingi mimu uchagua siku maalum za kufua kama vile katikati ya wiki na wikendi ili kupanga muda wangu vizuri. Kufua mara kwa mara unisaidia pia kutunza usafi wa kibinafsi na kufanya nguo zidumu kwa muda mrefu bila kuharibika. Nikiwa na shuguli nyingi wakati mwingine mimi utumia mashine ya kufulia ili kuokoa muda na nguvu. Lakini pia sifui bila mpangilio. Mimi upanga kulingana na rangi na aina ya kitamba. Kwa ujumla, kufua nguo mara kadha kwa wiki ni sehemu ya ratiba yangu ya kawaida inayonisaidia kudumisha mpagilio, usafi na maisha yenye nidhamu.

Napenda kufanya kazi na wengine kwa sababu ushirikiano hunipa nafasi ya kubadilishana mawazo kujifunza mitazamo mipya na kupata siluhisho bora zaidi kwa changamoto zinazo jitokeza. Kufanya kazi katika timu hunijenga kiujuzi hunifundisha uvumilivu na kunisaidia kuboresha mawasiliano yangu.

Natumia muda wakati ya saa tatu hadi tano mtandaoni kwa siku. Kulingana na shughuli nilizonazo na mahitaji ya kazi au masomo. Sehemu kubwa ya muda huo hutumika kwa kazi za kitaaluma kama kutafuta taarifa kuwasiliana kupitia barua pepe au mitandao ya kijamii na kujifunza mambo mapya mtandaoni.

Kufanya kazi ya ushirikiano na wengine huanza kwa kuelewa malengo ya timu na jukumu langu ndani yake. Kwanza hujizitati kusikiliza mawazo ya wenzangu kwa makini ili kuelewa mitazamo yao na kuzingatia mapendekezo mbalimbali. Kisha hujipanga vizuri na kushirikiana kwa uwazi kuhakikisha kila mtu anajua jukumu lake na muda wa kutekeleza kazi.

Napata marafiki wapia kwa kushiriki katika shuguli mbali mbali zinazowuhisha watu wengi kama kazi, masomo, michezo au matukio ya kijami. Maranyingi uwanza kwa mazungunzo ya kawaida kama kusalimiana. Au kujadili jambo linalotokea wakati huo kama jambo ambalo husaidia kuvunja barafu.

Ninapenda kuwasiliana na watu kwa njia ya mazungumzo ya ana kwa ana kwa sababu unipa nafasi ya kuelewa isia, lugha ya mwili na sauti ya mtu ninayezungumza nae. Mawasiliano ya moja kwa moja hunijenga, uelewano wa haraka na huimarisha mausiano asanti.

Ndiyo nimewai kununua tikiti za tukio mara kathaa mara nyingi ufanya kwa ajili ya tamasha la muziki michezo au hafla za sana na burudani kabla ya kununua mimi huangalia taarifa muhimu kama tarehe sehemu bei na upatikanaji wa tikiti ili kuhakikisha ninapata thamani nzuri kwa pesa zangu. Kwa hivyo.

Napenda zaidi kuvaa tishati kwa sababu ni rahisi. Huru na inafaa katika mazingira mengi ya kila siku. Tishati hunipa uhuru wa kusongea na hunifanya nijisikie mtulivu hasa wakati wa kazi zisizo rasmi au mapumziko. Pia ni rahisi kuzingarisha na mavazi mengi kama suruali au jeans. Bila shida.

Ndio nimewahi kuenda maonyesho ya sanaa mara kadhaa. Kila mara ni uzoefu wa kipekee. Mwenda mimi huenda na marafiki au familia na mara nyingine binafsi ili kuchunguza sanaa kwa makini. Katika maonyesho hayo huwa navutiwa sana na kazi za sanaa za kipekee. Picha na sanamu ambazo huonyesha ubunifu na mitazamo tofauti ya wasanii.

Kusubiri kwenye mstari huwezi kuepuka mara nyingine. Ina hisia zake, ni mchanganyiko wa uvumilivu na uvumi wa subira. Mara nyingi mimi huhisi uchovu kidogo hasa ikiwa mstari ni mrefu, lakini pia huwa na wakati wa kutafakari au kuangalia mambo yanayozunguka.

Na mpenda Cristiano Ronaldo kwa sababu ni mchezaji wa kipekee mwenye vipaji vya hali ya juu na nithamu ya kipekee ya mchezo. Anakasi mbinu za kushangaza na uwezo wa kufanikisha mabao katika hali ngumu. Jambo linalofanya kila mechi yake huwa ya kusisimua sana.

Mi naenda kanisa maramoja au mbili kwa wiki kulingana na ratifa na hafla za kidini zinazopangwa. Kwa kawaida mi huenda jumapili ili kushiriki ibada ya kikundi na pia kupata muda wa kutafakari na kuungana na jamii ya waumimi. Wakati mwingine mimi huenda pia kwenye ibada za katikati ya ijumaa au hafla malum za kidini kama sikukuu au maadhimisho.

Ndiyo, napenda sana kutembea msituni kwa sababu hunipa utulivu wa kiakili na kunifanya nijisikie karibu zaidi na mazingira ya asili. Hewa safi, sauti za ndege na upepo unaovuma kati ya miti. Kati ya mi hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kunipa amani ya ndani sana.

Napendelea kuvaa ndevu kwa sababu unipa mwanakano wa azili ya kujiamini zaidi ndevu unifanya nijisikie natifu na mtu mzima. Asaa zinapokuwa zimepangwa na kutunzwa vizuri. Pia naziona kama njia kuwonyesha mtindo binafsi na haibayangu. Hata hivyo kuna wakati unyowa kabisa asaa pale minapowaitaji mwonekano rasmi au muwepesi zaidi.

Nangoja barua pepe mara kadha kwa siku. Kawaida asubuhi, katikati ya siku na mwisho wa siku hii hunisaidia kuwa na ufahamu wa haraka kuhusu taarifa muhimu za kazi, taarifa za masomo au ujumbe binafsi kutoka kwa marafiki na familia.

Ndiyo napenda kulima bustani kwa sababu ni shughuli inayotoa utulivu na furaha ya kipekee kufanya kazi bustanini unifanya nijisikie karibu na asili ya kunipa nafasi ya kupunguza mawazo na msongo wa kila siku napenda kupanda mboga maua au mimea midogo kwa sababu kuona kitu kikikuwa kutokana na juhudi zangu unipa kuridhika kwingi.

Napenda zaidi upepo wa asili kuliko kutumia AC. Kwa sababu hunipa hisia ya uhalisi na utulivu. Upepo wa kawaida hunifanya nijiskie kama kama niko sawa na hunipa hewa safi hasaa wakati wa jioni au wa asubuhi mapema. Pia napenda kuskia sauti ya upepo na kuhisi baridi yake taratibu bila kelele.

Ndiyo nimewai kusafiri kwenye maeneo mbali mbali mazuri lakini semu ambao ilinivutia sana ni mombasa pwani yake yenye mchanga meupe na maji ya samawati ufanya mahali pale kuwa kupendeza sana nilifurahia kutembea kwenye ufukwe kuogelea na kujaribu vyakula vyabaharini filivyondaliwa kivitendo na kwa ladha mzuri. Kwa hivyo.

Napenda sanaa ya kisasa yenye rangi agavu. Na mbinu za kipekee Asa picha na michoro inayochanganya mitindo na jadi na ubunifu wa kisasa. Sanaa hii hunivutia kwa sababu uonyesha isia mitazamo tofauti na mara nyingi uanza mazungumzo au fikira kwa mtazamalji.

Napenda kufanya mambo mengi na familia yangu. Kwa sababu hunipa furaha na hisia ya ukaribu. Mara nyingi mimi hupenda kutumia muda pamoja tukizungumza tukicheka na tukishirikiana hadithi za maisha ya kila siku. Pia hufurahia kula pamoja. Hasa chakula cha nyumbani au wakati wa sherehe maalumu kwa sababu huimarisha mshikamano wa kifamilia.

Ninapo kabiliana na tatizo kazini. Mimi huanza kwa kukitambua kwa jina ili kuelewa chanzo chake na athari zake. Baada ya hapo mimi hujaribi kuchambua suluhisho mbalimbali kwa kuzingatia faida na hasara za kila moja. Mara nyingi huchanganya mawazo yangu na wenzangu au kushirikiana na timu ili kupata mtazamo mpana na suluhisho bora zaidi.

Ninakunywa maji takriban glasi nane hadi kumi kwa siku kulingana na shughuli zangu na hali ya hewa. Hii ni muhimu ili kudumisha mwili kuwa na unyevu wa kutosha. Kusaidia mmeng'eno wa chakula na kuimarisha afya ya ngozi na misuli.

Napokea maoni kutoka kwa wengine kwa kujitambulisha kwa uwazi na unyenyekevu. Kwa kawaida mimi uhsikiliza kwa makini maoni wanayotoa bila kuchukua kwa hasira au kuhisi kuchukizwa. Kwani kila mtu ana mtazamo wake. Mimi hushughulika na maoni hayo kwa kutafakari yale yaliyo sahihi na yenye manufaa.

Ndiyo mara nyingi mimi hununua vitu. Kwa kutumia simu kwa sababu ni rahisi. Haraka na hutoa urahisi wa kulinganisha bei na bidhaa mbali mbali. Kwa kutumia simu ninaweza kuangalia maduka ya mtandaoni kuona picha za bidhaa. Kusoma maelezo na maoni za wateja wengine. Na kufanya malipo kwa usalama bila kuondoka nyumbani.

Kwa kawaida, sipendi sana kuzungumza kuhusu siasa mara kwa mara hasa katika mazingira ya siyo rasmi. Kwa sababu, mara nyingi huleta mjadala, mkali na tofauti za maoni. Hata hivyo, sikwepi kabisa, napenda kuzungumza kuhusu siaasa pale mazungumzo yanapo kuwa ya heshima yenye lengo la kujifunza na kubadilishana mawazo kwa utulivu.

Inafanda tulangobo mbali mbali. Lakini baadhi ya napendelea zaidi ni spinachi, sukumawiki na karoti. Spinachi hunipa virutubisho muhimu kama vitamini tukumawiki ikini narifu ya maili na kuondeza ndoja.

Hekima muhimu niliyofundishwa maishani ni kwamba subira na nidhamu ni funguo za mafanikio ya kweli. Nimejifunza kuwa mambo mengi mazuri hayataki haraka. Bali yanahitaji muda, juhudi na uvumilivu. Pia nimeelewa kuwa kusikiliza zaidi kuliko kuzungumza kunakupa maarifa mengi na kunasaidia kufanya maamuzi bora.

Rangi inayo nipendeza zaidi ni rangi ya samawati kwa sababu hunipa hisia za utulivu na amani. Rangi ya samawati huwakilisha anga na bahari. Jambo linalonifanya nijisikie huru kuungana na asili. Pia rangi hii ni ya kuvutia na inaweza kuendana na mambo mbali mbali kutoka mavazi hadi mapambo ya chumba.

Ndio, napenda kula popcorn kwa sababu ni vitafunwa rahisi na vya kufurahisha. Hua nina vipenda hasa wakati wa kuangalia filamu au kupumzika. Kwa sababu vinaongeza burudani na kufanya muda uwe wa kufuraisha zaidi. Ninapendelea popcorn zilizo na chumvi kidogo au siagi kiasi.

Ndiyo. Napenda kuimba kwa sababu hunisaidia kujieleza hisia zangu na kuondoa msongo wa mawazo. Kuimba hufanya nijisikie furaha na huruma. Hasa ni kipenda wimbo au kipengele cha muziki kinacho nifaa. Pia napenda kuimba peke yangu au na marafiki wakati ya burudani. Kwani huchangia hali ya furaha na mshikamano wa kijamii.

Muziki ninaosikiliza mara nyingi ni wa kisasa. Hasa wa pop na rnb kwa sababu unaladha mzuri midundo inayovutia na huchangamsha hisia zangu. Napenda pia baadhi ya muziki wa hip hop na reggae hasa unapokuwa na maneno yenye maana au ujumbe wa motisha. Muziki huu hunisaidia kupumzika kuongeza nguvu au hata kuwami kuhamasisha wakati wa kufanya mazoezi au kazi za kila siku.

Ninaenda ospitali takriba nmarambili hadi tatu kwa mwaka. Kulingana na afya yangu na maitaji ya vipimo vya kawaida. Kwa kawaida mimi uenda kwa uchunguzi wa kawaida kwa afya ili kuwakikisha kila kitu kiko sawa na pia kupata chanjo au matibabu madogo pale inapohitajiga.

Ndiyo, napenda kucheza na watoto kwa sababu huniletea furaha na kunifanya nijisikie huru na mchangamfu. Watoto huwa na mwoyo safi, vicheko vyao na ubunifu wao, hunifanya ni sawao msongo wa mawazo wa kila siku. Kucheza nao hunisaidia pia kuelewa dunia kwa mtazamo wao na kunifundisha subira na upendo.

Ndiyo, nina ndege wa kufugwa nyumbani hasaa tai mdogo wa kupendeza ndege huyu unipafuraa na utulivu kwa sababu hupendeza kumwangalia na kusikiliza wimbo wake wa asili. Kutuza ndege pia unifundisha wajibikaji na subira. Kwani unahitaji majisafi chakula bora na usafi wa kimmba chake kila siku.

Tabia inayonichukiza zaidi kwa watu ni upotovu wa nidhamu na ukosefu wa heshima kwa wengine. Napenda watu wawe washirikiane wakisikilizana na kushughulika kwa heshima na tabia za ubinafsi. Kuongea kwa kelele au kupuuza maoni ya wengine hufanya nihisi kutoridhika.

Napofurahi kuwa nyumbani, mimi hujipatia muda wa kupumzika na kufanya mambo ninayopenda. Mara nyingi mimi hupenda kusoma vitabu au makala mtandani kusikiliza muziki au kuangalia filamu na vipindi vya burudani. Pia mimi huweza kutumia muda kuzungumza na familia au marafiki kucheka na kushirikiana katika shughuli ndogo ndogo za nyumbani.

Ndiyo napenda mvua kwa sababu hunipa hisia za utulivu na amani kusikia mvuwa ikinyesha huko nikitazama nje kuna nifanya nijisikie kutulia na kuondoa msongo wa mawazo wa kila siku pia napenda kuenda nje wakati wa mvua inanyesha kidogo hasa kutembea au kukaa kwenye balkoni kwa sababu hutoa hali ya kupumzika na furaha.

Napendelea hali ya baridi kuliko joto kwa sababu hunifanya naijisikia raisi. Na kuweza kufanya shuguli kwa urahisi bila kuchoka haraka. Baridi utowa hewa safi na hutupa nafasi ya kuvaa nguo za aina mbali mbali zinazo tufanya tuwe na mtindo na uraisi. Pia napenda baridi kwa sababu usaidia kupata usingizi mzuri usiku na kufanya mazingira ya ndani kuwa tulivu zaidi.

Kinachonifanya nicheke ni mambo madogo madogo ya furaha. Kama vicheko vya marafiki kejeli za kuchekesha zisizo na madhara au tukio la kushangaza linalotokea ghafla. Pia mimi hupenda kuona watoto wakicheka au wanyama wanapofanya mambo ya kupendeza. Kwani huchangamsha furaha yangu ya ndani.

Napofurahi au nataka kustarehe mara nyingi mimi hufanya mambo yanayoniacha nikijisikia tulivu na kuwa na furaha. Kwa mfano mimi hupenda kusikiliza muziki ninao upenda, kuangalia filamu au vipindi vya burudani au kusoma vitabu kizuri kilicho na hadithi ya kuvutia. Wakati mwingine mimi hupenda kutembea nje na kuwa na hewa safi au kuenda bustani ili kupumzika na kuondoa msongo wa mawazo.

Malengo yangu makuu katika kazi yangu ni kuhakikisha ninafanikisha majukumu yangu kwa ufanisi. Kundeleza ujuzi wangu na kuchangia maendeleo ya ya timu au shirika ninaposomea au kufanya kazi. Kwanza napanga kuhakikisha kazi yangu inakamilika kwa wakati na kwaubora wa hali ya juu ili kutoa matokeo yanayoridhisha. Kwa hivyo.

Ndiyo, napenda kusuoa gazeti mara kwa mara, hasa ili kufuatilia habari za kila siku. Matukio ya ndani na nje ya nchi, na maendeleo ya kisiasa au kijamii. Kusoma gazeti kunasaidia kuwa na ufahamu wa haraka na sahihi kuhusu mambo yanayojiri, pamoja na kupata mitazamo tofauti kupitia makala na maoni ya wahariri.

Zawadi nzuri niliowai kupokea ni saa nzuri ya mkononi kutoka kwa familia yangu ilinivutia sana kwa sababu si tu kuwa na thamani ya kifetha bali pia ilikuwa ishara ya upendo na kufikiriwa. Kila wakati ninapo iangalia saa hiyo hunifanya nikumbuke hisia za furaha na mshikamano wa kifamilia.

Kila siku napendelea kutumia programu za simu zinazo rahisisha mawasiliano kazi na burudani kwa mfano napenda kutumia whatsapp au telegram kwa mazungumzo ya marafiki familia na wenzangu wa kazi pia napenda kutumia programu za barua pepe kama gmail kufuatilia na kujibu ujumbe muhimu kwa burudani mara nyingi husikiliza mziki wa kuangalia video kupitia youtube au spotify.

Natumia kompyuta zaidi kwa sababu hunirahisishia kufanya kazi na kujifunza kwa ufanisi. Kwa mfano mimi hupenda kutumia kompyuta kuandika nyaraka, kuunda ripoti au kufanya utafiti mtandaoni. Pia hutatua mawasiliano kupitia baruapepe na kushiriki faili muhimu na wenzangu au marafiki.

Leo wazo zuri nililo nalo, ni kupanga muda wangu kwa makini ile niwe na uwiano kati ya kazi burudani na kupumzika. Nimeamua kutumia muda huu kupanga shughuli zangu za kila siku kuweka kipaumbele kwa majukumu muhimu na pia kutenga muda wa burudani au mazoezi. Kwa hivyo,

Ndiyo, napenda kusoma maoni mtandaoni kwa sababu hunisaidia kupata mitazamo tofauti na kufanya maamuzi bora. Maoni ya watu wengine hunipa picha halisi kuhusu bidhaa, huduma au mada fulani kabla sijafanya uamuzi. Pia, hunisaidia kujifunza kutokana na uzoefu wa wengine na kuepuka makosa.

Jambo, muhimu sana la dini kwangu ni kuishi kwa maadili mema na heshima kwa wengine. Mimejifunza kwamba imani si tu kuhusu swala au ibada, bali pia jinsi inavyoshugulika na watu wengine na kufanya maamuzi mema kila siku. Pia ni muhimu kwamba kutafakari kuomba na kudumisha husiano wa kiroho na Mungu.

Ndiyo. Nimewai kufanya yoga mara kadhaa. Na kila wakati huipenda kwa sababu hunisaidia kupumzika mwili na akili. Mazoezi ya yoga hunisaidia kuongeza nguvu, urahisi wa misuli na kuboresha mkao wa mwili. Huku nikipata utulivu wa kiakili.

Kila siku nasafiri kwa matatu kwa sababu ni rahisi, haraka na hupatikana kwa urahisi karibu na maeneo yanayo ninayo hitaji kwenda. Matatu huniwezesha kufikia sehemu tofauti bila gharama kubwa na mara nyingi ni njia ya kawaida kwa watu wengi. Jambo linalofanya safari kuwa enye ushirikiano na burudani kidogo kutokana na mazungumzo na wezangu wa safari.

Ndiyo. Napenda kupika kwa sababu hunipafuraha na nafasi ya kujaribu ubunifu wangu jikoni. Kupika hunifanya nijisikie huru kuchanganya viungo tofauti na kuunda ladha mpya kulingana na ninachopenda. Pia napenda kupika kwa sababu huniruhusu kuthibiti usafi na ubora wa chakula ninachokikula.

Napenda wanyama wa aina ya nyumbani kama mbwa na paka kwa sababu huniletea furaha, urafiki na hisia ya usalama. Mbwa hufurahia kushirikiana na binadamu, kucheza na kutoa hisia za upendo zisizo na masharti, jambo linalonifanya nijisikie mchangamfu na kupumzika akili kwa hivyo.

Napenda kusomea habari, mtandaoni kupitia tovuti zinazojulikana na zenye habari za kuaminika. Kwa mfano, mimi hupenda kutembelea tovuti kama BBC, CNN na gazeti za ndani kama Daily Nation au The Standard. Kwani hutoa taarifa za haraka, makala na uchambuzi wa kina.

Ndiyo, napenda kuchora na kupaka rangi kwa sababu ni njia nzuri ya kujieleza na kuonyesha ubunifu wangu. Kuchora hunisaidia kutuliza mawazo na kuachilia hisia hasa pale ninapotaka kupumzika au kufikiria kwa kina. Kupaka rangi pia hunipa furaha kwa sababu huchagua rangi na kuona mchoro ukichukua uhai taratibu.

Wakati wa mapumziko ya mchana, napenda kutumia muda huo kupumzika na kupata nguvu za kuendelea na shuguli za siku. Mara nyingi mimi hupenda kula chakula cha mchana kwa utulivu, kuzungumza na marafiki au wenzangu, au kusikiliza muziki unaonifanya nijiskie vizuri. Wakati mwingine mimi hupenda kutembea kidogo au kupata hewa safi inje ya chumba au ofisi ili kuondowa uchovu wa mwili na akili. Kwa hivyo.

Napendelea mahali pa kimya kuliko kelele. Kwa sababu kimya hunipa utulivu nafasi ya kutafakari na kusaidia akili kupumzika. Mahali tulivu hunisaidia kuzingatia kazi, kusoma au hata kufikiria kwa kina bila usumbufu. Pia kimya huchangamsha hisia za ndani na kunipa amani ya kiakili. Jambo ambalo kelele mara nyingi huleta msongo wa mawazo au kuchanganya fikra.

Napenda Ben Carson kama mwandishi wa vitabu kwa sababu anachanganya uzoefu wake wa kipekee wa maisha na mafundisho ya motisha na kimaadili. Vitabu vyake huchangia uelewa wa maisha nidhamu na umuhimu wa kufanya kazi kwa bidii na kuamini ndoto zako.

Ninapo shughulikia muda wa mwisho, mimi huanza kwa kupanga kazi zangu mapema na kuweka kipaumbele kwa wale muhimu zaidi. Mimi hupanga ratiba ya kazi na kuzingatia muda unaoitajika kwa kila kipengele. Ili nisije, nikasumbuliwa na shinikizo la gafla. Pia, mimi hupanga mapumziko madogo hili kuendelea kuwa makini na kuwa na nguvu.

Napenda kutumia muda na familia yangu kwa kufanya shughuli zinazoongeza mshikamano, furaha na utulivu wa nyumbani. Mara nyingi mimi hupenda kula chakula pamoja, kuzungumza kuhusu maisha ya kila siku, kucheka na kushirikiana kwenye shughuli ndogo ndogo za nyumbani. Pia mara nyingi mimi hufurahia kuenda matembezi, kutembelea marafiki au jamaa. Au kushiriki mchezo midogo pamoja.

Ndiyo, napenda kupiga chombo cha muziki kwa sababu hunipa furaha na kunisaidia kujieleza kihisia. Kupiga chombo kama gitaa au kinanda hunipa nafasi ya kupumzika, kupunguza mawazo na kufurahia sauti tamu za muziki. Pia hunisaidia kukuza nidhamu na uvumilivu.

Kitendo cha wema niliowahi kufanya ni kusaidia jirani yangu alikuwa mgonjwa na hakuwa na msaada wa haraka. Nilimsaidia kumnunulia chakula kuandaa dawa zake na kumtunza kidogo kila siku hadi alipoanza kupona. Kitendo hicho kilinifundisha umuhimu wa kusaidia wengine bila kutarajia malipo na kunifanya nijisikie kuridhika kiroho na furaha ya ndani.

Ninasaidia jamii yangu kwa kushiriki katika shughuli mbali mbali za kijamii zinazolenga kuboresha maisha ya watu wanaonizunguka. Mara nyingi hujitolea kusaidia kwenye shughuli za usafi wa mazingira kama kusafisha maeneo ya pamoja na kuhamasisha watu kutunza mazingira.

Ningependa kutembelea kanisa la kantebari nchini. Nchini uingereza kwa sababu ni mahali pa kihistoria. Kilicho na hadhi ya kipekee kanisa hilo lina historia ndefu inayohusiana na dini utamaduni. Na sanaa ya kale na linatoa fursa ya kuona usanifu wa zamani na sanaa ya madhehebu ya kikristo.

Napenda kusherehekea siku yangu ya kuzaliwa kwa njia ndogo na za furaha. Huku ni kishirikisha familia marafiki na wale walio karibu nami. Mara nyingi mimi upanga afia ndogo nyumbani au maali tulivu ambapo mimi upata nafasi ya kucheka kushirikiana na kusherehekea pamoja.

Ningependa kupata mafunzo ya ujuzi wa kisasa kazini. Hasaa yanayohusiana na teknolojia mawasiliano. Na usimamizi wa muda, kwa mfano mafunzo kuhusu kutumia programu mpya za kompyuta, mbinu za kufanikisha kazi kwa ufanisi au jinsi ya kushirikiana na wenzangu kwa usahihi angeongeza ujuzi wangu na kufanya kazi zangu kuwa rahisi zaidi.

Nilipokuwa mtoto, nilipenda sana kucheza michezo na marafiki zangu. Hasa michezo ya kukimbia na mpira kwa sababu ilinipa furaha na kunifanya nijisikie huru. Pia nilipenda kuchora, kuimba na kusikiliza hadithi kutoka kwa watu wazima. Jambo lililochochea ubunifu wangu na mawazo mapana sana.

Ndiyo. Napenda kuogelea kwa sababu ni mazoezi mazuri ya mwili na pia hunipa utulivu wa akili. Kuogelea hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo. Kuimarisha afya na kunifanya nijisikie mwenye nguvu. Pia mimi hupenda hisia za maji mwilini ambayo hunipea faraja na furaha nyingi sana.

Wakati wa msongo wa kazi ninapendelea kuchukua hatua za kupunguza stress na kudumisha umakini. Kwanza mimi hupumzika kwa sekunde chache au dakika chache nikitafakari na kupumua kwa kina ili kuondoa msongo wa mawazo. Pia mimi ujaribu kupanga kazi yangu vizuri. Kweka kipaumbele na kugawanya mujukumu ili yasiwazilishi.

Napenda kusimamiwa kwa ushirikiano na kuelewana kuliko kusimama kwa hofu au shinikizo. Napenda kupata mwongozi wazi, maelekezo ya heshima na nafasi ya kutoa maoni yangu. Hii hunisaidia kufanya kazi kwa ufanisi, kujifunza zaidi na kuboresha matokeo ya kazi. Pia napenda msimamizi anayethamini mawasiliano ya wazi na anayetoa mrejesho wa kujenga.

Ninawatia moyo wenzangu kwa kuwapa maneno ya faraja. Napongezi wanapofanya kazi nzuri. Kwani kutambua jitihadi zao huongeza ari na kujiamini. Pia mimi hupenda kusikiliza mawazo na changamoto zao kwa umakini. Na kutoa ushauri au msaada pale ninapohitajika.

Kila jioni kabla ya kulala mimi hupenda kufanya shughuli zinazonifanya nipumzike na kujiandaa kwa usingizi mzuri. Mara nyingi mimi hupenda kusoma kidogo kusikiliza mziki tulivu au kutafakari kuhusu siku yangu na kupanga mambo ya kesho. Pia mimi hupenda kuhakikisha nyumba au chumba kipo usafi na kupumzika kidogo baada shughuli za siku.

Mafanikio niliyoyapata kazini ni pamoja na kumaliza miradi kwa ufanisi ndani ya muda unapangwa na kwa ubora unaotarajiwa hii ilinipa sifa kwa wenzangu ni wasimamizi wangu na kunionesha umuhimu wa nidhamu na kupanga kazi wangu pia nimefanikiwa kujenga usehemu mzuri wa kazi.

Napenda kusherehekea sikukuu kwa njia ya furaha na mshikamano wa kifamilia na marafiki. Mara nyingi mimi hupanga chakula kizuri nyumbani kushiriki zawadi kucheka na kuzungumuza kuhusu historia au maana ya sikukuu husika. Pia mara nyingine mimi upenda kushiriki kwenye shughuli za kijamii au tamasha madogo. Yanayohusiana na sikukuu ili kuungana na jamii na kupata burudani.

Ninatumia simu yangu zaidi kwa mawasiliano na kupata taarifa muhimu za kila siku. Mara nyingi, mimi huitumia kuwasiliana na familia, marafiki na wenzangu kupitia simu, ujumbe au mitandao za kijami. Pia, mimi huitumia kutafuta habari mtandaoni, kujifunza mambo mapya na kufuatilia taarifa za kazi au masomo.

Asubuhi mapema, napenda kunywa kinywaji cha rangi ya kahawia au kahawa, kwa sababu hunisaidia kuamka, kunipa nguvu na kunifanya nijisikie tayari kwa shughuli za siku. Chai au kahawa, pia hunipa hisia ya utulivu pale, ninapokaa na kufurahia kila kikombe kidogo kabla ya kuanza, kazi au masomo.

Ndiyo nimewai kuona bahari na ilikuwa uzoefu wa kuvutia sana. Kuona maji makubwa yasiyo na mwisho kusikia sauti ya mawimbi na kuhisi upepo wa baharini kulinipa amani na furaha ya kipekee. Bahari hunifanya nitafakari ukubwa wa maumbile na uzuri wadonee.

Kujianda kwa mkutano napenda kuanza kwa kukagua agenda na malengo ya mkutano hili niwe na uwelewa wakile kitajidiliwa. Mimi upanga hoja au maoni yangu mapema. Kuandika mambo mohimu ya kusema na kuwakikisha ni na nyaraka au tarifu wa zinazo itajika kwa mkutano huo.

Ningependa kufikia nafasi ya kitaalamu na ya heshima katika kazi yangu ambapo ninaweza kutoa mchango mkubwa kuongoza kwa mfano na kuchangia maendeleo ya shirika au timu lengo langu ni kuwa mtaalamu mwenye ujuzi mpana nidhamu na uwezo wa kushugulikia changamoto kwa ufanisi unaofaa.

Napenda aina ya filamu za kusisimua na za hadithi zenye hisia kama filamu za drama, adventure na kipengele cha romansi kidogo. Filamu hizi hunivutia kwa sababu huchanganya mshangao hisia. Na mawazo inayonifanya nione dunia kwa mtazamo mpya na kujifunza maadili ya maisha.

Kifacha teknolojia ambacho siwezi kuhishi bila ni simu ya mkononi simu uniruhusu kwasiliana na familia marafiki na wenzangu wa kazi kwa uraisi kufuatilia tarifa muhimu na kupanga shuguli zangu za kila siku pia unisaidia kupata habari mtandaoni kutumia zana za kazi na kufurahia burudani kama muziki video au mchezo midogo.

Napenda kufanya kazi zaidi wakati wa asubuyi asa mapema kwa sababu akili yangu hiko makini nishati hiko juu na sizidiwi na shoghuli nyingi asubuhi huniwazesha kupanga kazi zangu vizuri kumalizia majukumu muhimu. Na kuwa na mtazamo chanya wa siku mzima ijayo.

Ndiyo nawafahamu majirani zangu kwa kiasi vizuri. Napenda kujua wanapokuwa na furaha au wanapohitaji msaada. Kwani kushirikiana na majirani kunaunda mshikamano mzuri wa kijami. Mara nyingi mimi hupata muda wa kuzungumza nao kubadilisha habari au kusaidiana pale inapohitajika. Kama katika kusafisha eneo la pamoja au kushirikiana kwenye shughuli ndogo ndogo.

Kukamilisha kazi kwa wakati napenda kuanza kwa kupanga kila kipengele cha kazi mapema na kuweka kipaumbele kwa yale muhimu zaidi. Kupanga ratiba ya kila siku ili kujua ni kazi gani zinapaswa kufanya kwanza na ni muda gani unaohitajika kwa kila moja. Pia mimi hupanga mapumziko madogo ili kudumisha umakini na nishati. Na kuepuka kuchoka haraka.

Napenda kufuata CNN kama mfereji wa tv kwa sababu hutoa taarifa za haraka na za kimataifa na uchambuzi wa kina kwa matukio mbalimbali. Mfereji huu hunisaidia kuwa na ufahamu wa mambo yanayojili ndani na nje ya nchi. Ikiwemo siasa uchumi na maswala ya kijamii.

Napanga wiki yangu ya kazi kuanza kwa kuorodhesha majukumu yote muhimu ya wiki mzima na kisha kuyagawa kulingana na kipaombele na muda unaohitajika kwa kila kazi. Mimi hupanga siku fulani kwa kazi nzito ambazo zinahitaji umakini zaidi na kushikilia kazi ndogo au za haraka kwa muda mfupi. Pia mimi hupanga mapumziko madogo kila siku ili kudumisha nishati na umakini. Kwa hivyo.

Tukio muhimu katika maisha yangu ni wakati nilipofanikiwa kukamilisha hatua kubwa ya kielimu au kikazi ambayo ilikuwa changamoto sana kwangu tukio hilo lilinifundisha umuhimu wa uvumilivu nidhamu na kujiamini hata wakati mambo yanayoonekana magumu hii ilinionyesha kuwa kwa juhudi na mipango mizuri nawezekana kufika malengo makubwa.

Ndio, napenda asali kwa sababu ni tamu ya asili na pia ina faida nyingi kiafya. Napenda kuitumia kwenye chai, maziwa ya moto, na hata kula kidogo peke yake. Asali hunipa ladha nzuri na hunisaidia pia kupunguza kikohozi au kuimarisha kinga ya mwili wangu.

Lengo langu la muda mrefu kazini ni kufikia nafasi ya kitaalamu na ya heshima ambapo ninaweza kutoa mchango mkubwa, kuongoza timu kwa ufanisi na kushirikiana kikamilifu kwenye maendeleo ya shirika. Nataka pia kuwa na ujuzi mpana wa kina katika kazi yangu. Ili niweze kushugulikia changamoto mbali mbali, kwa uhakika. Na kuongeza thamani yangu kazini.

Napenda somo la biolojia katika sayansi kwa sababu linahusisha maisha ya viumbe hai mwili wa binadamu na mazingira yanaotuunganisha. Biolojia hunipa uelewa wa jinsi mwili unavyofanya kazi, jinsi mimea na wanyama wanavyoshirikiana na jinsi binadamu wanavyoweza kuathiri au kuhifadhi mazingira yetu.

Napenda kutazama michezo ingawa mara nyingine mimi hupenda pia kucheza kwa burudani. Kutazama michezo hunipa furaha kwa sababu unapata kuona ushindani, mbinu na vipaji vya wachezaji hasa katika michezo kama mpira wa miguu au golf. Pia hunipa nafasi ya kupumzika na kufurahia michezo bila shinikizo la ushindani.

Napenda kuulinda mazingira kwa kushiriki katika shughuli ndogo ndogo zinazoongeza usafi na kudumisha rasilimali za asili. Kwa mfano mimi hupunguza takataka kwa kuchagua kutumia tena baadhi ya vitu kupunguza plastiki na kutupa taka sehemu sahihi. Pia mimi hupanda miti au kushiriki katika shughuli za upandaji wa miti.

Ndiyo, nimewahi kufanya kazi ya kujitolea na ilikua uzoefu wa kuvutia sana. Nilishiriki katika shughuli kama kusaidia kwenye shule za watoto masikini, usafi wa maeneo ya kijamii na kusaidia kwenye mikutano au matukio ya kijamii bila malipo. Kazi hizi zilinifundisha umuhimu wa kusaidia wengine kushirikiana na jamii na kutoa mchango wangu kwa manufaa ya pamoja.

Sherehe yangu ya kupendeza ni siku yangu ya kuzaliwa. Kwa sababu ni siku ya furaha, mshikamano na kusherehekea maisha. Napenda kusherekea siku hiyo na familia, marafiki na wale wakaribu kwa kula chakula kizuri, kucheka na kushirikiana vicheko. Na mara nyingine kupata za wadi ndogo za kihisia.

Mafunzo ya kazi yaliyonisaidia zaidi ni yale yaliyohusiana na usimamizi wa muda, mawasiliano na matumuzi ya teknolojia ya kisasa kazini. Mafunzo haya yamenisaidia kupanga kazi vizuri, kushirikiana na ufanisi na wenzangu. Na kutumia zana za kidigitali kufanikisha majukumu ya kila siku.

Ninahimiza ushirikiano katika timu kwa kuunda mazingira ya heshima, mawasiliano ya wazi, na kushirikiana kikamilifu. Mara nyingi, mimi hupendekeza mikutano midogo ya kupanga kazi. Ili kila mshiriki apate nafasi ya kutoa maoni na mawazo yake. Pia, mimi hupiga mfano mzuri wa kufanya kazi kwa bidi kushirikiana. Bila ubinafsi.

Napenda kunumua vitabu na bidhaa za burudani. Zaidi kwa sababu unisaidia kujifunza kupumzika na kufuraiya muda wangu wabure. Vitabu unipa maarifa mapia, motisha na ufahamu wa dunia. Huku bidhaa za burudani zikiniwezesha kufuraiya kwa makini.

Nashushughulikia muda kazini kwa kupanga kazi zangu mapema na kuweka kipao mbele kwa majukumu muhimu zaidi. Kila siku mimi hupanga ratiba ya kazi ni kigawa muda kwa kila kipengele ili kuhakikisha kila jambo linafanyika bila kuchelewa. Pia nimi hupanga mapumziko madogo ili kudumisha umakini na nishati na kuondoa uchovu wa mwili na akili.

Ninashambulia mabadiliko kazini kwa mtazamo chanya, maandalizi na kubadilika kadri inavyo hitajika. Kwanza mimi hupata kuelewa sababu za mabadiliko na jinsi yanavyo weza kuathiri kazi ya utimu. Kisha mimi hupanga jinsi ya kukabiliana na mabadiliko hayo ikiwemo kujifunza mbina mpya, kutumia zana za teknolojia au kubadilisha ratiba ili kazi iendelee kwa ufanisi.

Asubuhi napenda kula chakula cha kiasili na chenye lishe, kama mayai, chapati, wali wa maharagwe au matunda. Chakula hiki hunipa nguvu, nishati na husaidia kuanza siku kwa utulivu na mtazamo mzuri. Pia, mara nyingine mimi hupenda kunywa kinywaji chenye afya kama chai au juisi ya matunda pamoja na kifungua macho cha asubuhi.

Ndio, napenda kupanda milima kwa sababu ni changamoto ya kipekee inayochanganya nguvu za mwili na akili. Kupanda milima hunipa nafasi ya kufurahia mandhari ya asili, kupumzika akili na kupata hisia ya ushindi pale ninapofika kilele. Pia napenda shughuli hii kwa sababu hunisaidia kuboresha afya ya mwili kuongeza stamina na kushirikiana na marafiki wenzangu pale inapofanyika kikundi.

Ndiyo napenda kutumia mfumo wa salama wa vidole kwa sababu ni njia rahisi ya haraka na salama ya kufungua simu au vifaa vingine mfumo huu hunipa uhakika kwamba data yangu au vifaa vyangu vinalindwa na hakuna mtu mwingine anayejiruhusu kuingia bila idhini yangu pia unisaidia kuokoa muda ukilinganishwa na kuandika maneno ya siri mara kwa mara.

Ninashughulikia kazi za dharura kwa kuchukua hatua haraka kupanga kipaumbele na kufanya kazi kwa utulivu. Kwanza mimi hupima hali kwa haraka ili kuelewa ni hatua gani ya kwanza inafaa kuchukuliwa. Kisha mimi hupanga hatua ya kufanikisha kazi bila kuchelewa kuhakikisha kwamba tatizo linatatuliwa kwa ufanisi.

Ndiyo, napenda kununua vitu mtandaoni kupitia jumia kwa sababu ni njia rahisi ya na haraka ya kupata bidhaa mbalimbali bila kuenda dukani. Kupata bidhaa mtandaoni kunanipa nafasi ya kulinganisha bei. Kuchagua kutoka wauzaji wengi na kuinunua wakati wowote bila kufunga kazi ya nje ya nyumba.

Napenda kujifunza mambo mapya kwa kusoma, kujaribu kwa vitendo na kuuliza maswali. Kusoma vitabu, makala au maudhui mtandaoli unipa maarifa ya msingi kisha napenda kuyajaribu kwa vitendo ili kuyaelewa zaidi. Pia mimi ujifunza kupitia kusikiliza wengine kama vile wenzangu kazini au watu wenye uzoefu kwa sababu uzoefu wao unipa mwanga mpana.

Nilipenda sana somo la sayansi, hasa biolojia nikiwa shuleni. Somo hili lilinivutia kwa sababu lilihusisha kuelewa maisha, mwili wa binadamu na mazingira yanayotuzunguka. Lilikuwa na vitendo zaidi na lilinifanya niwe na hamu ya kuuliza maswali na kufanya majaribio.

Ninaanda ripoti za kazi kwa utaratibu na uwazi. Kwanza ukusanya taarifa zote muimu zinazo husiana na kazi au mradi. Kama takwimu, matokeo na changamoto zilizojitokeza kisha mimi hupanga taarifa hizo kwa mpangilio mzuri utangulizi shuguli zilizofanywa, matokeo, changamoto na mapendekezo.

Ninaifadhi pesa kwa kuweka bajeti na kuwa na nidhamu ya matumizi. Kwanza mimi hutenga sehemu ya mapato yangu kwa ajili ya akiba kabla ya matumizi mengine. Pia mimi huandika au kufuatilia matumizi yangu ili nijue pesa zinaenda wapi na nipunguze matumizi yasiyo ya lazima.

Shuguli yangu ya kupendeza ni kusoma vitabu kwa sababu hunipa nafasi ya kupumzika. Kujifunza na kupanua mawazo. Kupitia kusoma napata maarifa mapya, natisha na mtazamo tofauti wa maisha. Pia kusoma hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kutumia muda wangu wa bure kwa njia yenye manufaa.

Napata marafiki wapya kwa kuwasiliana vizuri, kushiriki shuguli za pamoja na kuwa mkweli. Maranyingi, mimi ukutana na watu wapya kupitia kazi, masomo au shuguli za kijamii kama michezo, kujitoleo au matukio ya kijamii. Pia napenda kuanzisha mazungumzo kwa heshima, kusikiliza wengine kwa makini na kuonyesha ukarimu.

Wakati wajua kali, napenda kufanya shughuli zinazonipa baridi na utulivu. Mara nyingi, mimi hukaa sehemu yenye kivuli, hunywa maji au juisi baridi na kupunguza shughuli mzito. Pia, napenda kuoga na maji baridi, kusikiliza mziki tulivu, au kukaa ndani, nikisoma, au, kuangalia kitu cha, pothani.

Ninaweka malengo ya kila mwezi kazini, kwa kuyapanga kwa uwazi na uhalisia. Kwanza, mimi huwangalia majukumu makuu ya kazi, na malengo ya muda mrefu. Kisha, naya gawanya katika malengo madogo, yanayoweza kutekelezwa ndani ya mwezi. Pia, mimi huweka vipaumbele kulingana na umuhimu na muda wa mwisho, na kuwakikisha kila lengo, lina hatua wazi za kufuatilia maendeleo.

Usiku kabla ya kulala napenda kufanya shuvuli za kupumzika na kujiandaa usingizi mzuri. Mara nyingi mimi upenda kusoma kidogo au kusikiliza muziki tulivi jambo linalonisaidia kupunguza mawazo ya siku mzima. Pia mimi huangalia mambo muhimu ya kesho kupanga ratiba kidogo au kutafakari mafanikio na changamoto za siku.

Ndio napenda sana chakula kitamu chakula chenye ladha nzuri hunipa furaha na hunifanya nifurahie muda wakula zaidi napenda chakula kilichopikwa vizuri chenye viungo vya kiasi na kinachovutia harufu na macho pia hata hivyo napendelea kiwe kitamu lakini pia chenye afya ili nifurahie ladha bila kuadhiri afya yangu.

Maranyingi wikendi napenda kutumia muda kupumzika na kufurahia shuguli za burudani. Maranyingi mimi hupenda kutembea au kwenda kwenye sehemu za asili, kusoma vitabu au kujifunza mambo mapya na kushirikiana na familia au marafiki. Pia mimi upenda kupanga shuguli ndogo za kujiburudisha kama kusikiliza muziki, kutazama filamu au kucheza michezo midogo.

Ndio najiona kama mtu wa ubunifu. Napenda kufikiria njia mpya za kufanya mambo. Kutatua changamoto kwa mawazo tofauti na kubuni suluhisho rahisi yenye matokeo. Ubunifu wangu hujitokeza katika kuandika, kupanga kazi na hata kwenye mawasiliano. Kupata namna bora ya kueleza wazo au kuboresha jambo lilipo.

Napenda kwenda sinema mara chache labda maramoja au mbili kwa mwezi huwa siendi kila wakati. Lakini nikienda mimi ufuraia sana hasaa kama filamu nzuri au niliyosubiri kwa muda. Kwangu sinema ni njia ya kujiburudisha na kupumzika. Hasaa nikishirikiana na marafiki au familia.

Napenda chakula chenye mafuta kidogo au chenye afya. Chakula chenye mafuta kidogo huwa na ladha nzuri kama vile chakula cha kawaida. Lakini napenda kuwakikisha kinakuwa salama kwa afya. Napendelea kutumia mafuta ya asili kama mafuta ya Mizei tunu au ya nazi kidogo badala ya vyakula vyenye mafuta mingi vya viwandaani. Kwa ujumla napenda chakula kinacho nipa latha lishe nzuri na hakina madhara makubwa mwilini.

Kazi ya nyumbani ninayo ichukia zaidi ni kusafisha bafuni au vio ingawa wa ni muhimu kudumisha usafi kazi hii maranyengi ni chafu harufu yake sio nzuri na inaitaji nguvu nyingi. Hata hivyo napenda kuifanya haraka ili nyumba ibaki safi na kila mtu apate mazingira yenye afya bora.

Sera muhimu sana ya kampuni ni sera ya uwazi na mawasiliano ya wazi. Sera hii husaidia kuhakikisha kila mfanyikazi anapata taarifa muhimu kwa wakati anajua majikumu yake na kuna uwazi kati ya wasimamizi na wafanya kazi. Pia sera ya uwazi huamurisha mshikamano wa timu kuondoa kutoelewana na kutoa nafasi ya kutoa maoni au mawazo bila hofu.

Napendelea kitanda chenye nafu kidogo, si kigumu sana wala raisi kupita kiazi. Kitanda kilicho kamilika kunipa faraja ya kutosha, kusaidia usingizi wa kina na kuepuka maumuvu ya mgongo au miguu. Napenda kitanda kilicho na godoro la wastani na mtindo unaofaa kulala kwa muda mrefu bila kutoza raha.

Mimi ni mtu wa kuamka mapema. Napenda asubui kwa sababu kuna utulivu. Akili iko fresh. Na nina na ni rahisi kupanga siku vizuri kabla pilka pilka haijiaanza. Kuamulka mapema hunisaidia kufanya kazi kwa umakini kupanga malengo ya siku na kuanza siku nikiwa na nguvu chanya.

Uzoefo wa kazini ulionifundisha zaidi ni kusimamia miradi yenye changamoto. Nilijifunza jinsi ya kupanga majukumu kuweka kipaumbele na kushirikiana na wenzangu ili kufanikisha kazi ndani ya muda uliopangwa. Pia uzoefo huu ulinionyesha umuhimu wa mawasiliano ya wazi, nidhamu na utulivu pale changamoto zinapo jitokeza.

Napenda kufanya mambo rahisi lakini yenye kufurahisha na marafiki zangu. Mara nyengi mimi hupenda kuzungumza na kucheka, kushiriki chakula au chai, na kubadilishana mawazo kuhusu maisha. Pia mimi hufurahia kutembea pamoja, kusikiliza muziki au kutazama filamu. Jambo muhimu kwangu ni kuwa na muda wa pamoja, unaojenga urafiki, kuleta furaha na kuwacha kumbu kumbu nzuri.

Kuongeza uzalishaji wangu, napenda kupanga kazi iwe nzuri, kuweka kipaumbele na kudumisha nidhamu. Kwanza, mimi hupanga majukumu kwa mpangilio wa umuhimu na muda, kuhakikisha mambo muhimu yanafanyika kwanza, pia mimi hupanga mapumziko madogo ili kudumisha nishati na umakini.

Napanga kazi zangu kwa mpangilio makini na kwa kipa umbele. Kwanza mimi huodhoresha majukumu yote ya nao itajika kufanyika. Kisha mimi ugawa kwa umuhimu na dharura. Kazi nzito au yenye muda mfupi wa kukamilika upangwa kwanza. Huku kazi ndogo au za urahisi huwekwa baadaye.

Sifa muhimu kwa kiongozi mzuri ni uwazi, uongozi wa mfano, heshima na uwezo wakuwa sikiliza wengine. Kiongozi mzuri pia anapawaa kuwa mkweli mwenye nidhamu na mwenye uwezo wakufanya maamuzi sahihi chini ya pressure aidha kiongozi mzuri anahimiza ushirikiano kuhamasisha timu na kusaidia wengine kukuza ujuzi wao.

Ndiyo napenda maua sana maua hunipa hisia ya furaha na utulivu na pia hupendezesha mazingira napenda hasa maua yenye harufu nzuri na rangi za kuvutia kwa sababu huongeza hali ya amani na uzuri popote yalipo maua pia hunikumbusha uzuri wa asili na umuhimu wa kuitunza.

Ninajenga mahusiano na wafanyikazi wenzangu kwa ushirikiano, heshima na mawasiliano ya wazi. Mara nyingi mimi hupenda kusikiliza mawazo yao kwa makini kutoa msaada pale unapohitajika na kushirikiana kikamilifu kwenye kazi au miradi ya pamoja. Pia napenda kuonyesha shukrani na pongezi pale wenzangu wanapofanikisha jambo.

Hapana siishi mahali nilipozaliwa. Nilihama kwa sababu ya masomo na kazi. Jambo lililonipa nafasi ya kukutana na watu wapya na kujifunza tamaduni tofauti ingawa siishi huko bado napapenda na hulichukulia kama nyumbani kwa moyo wangu.

Nyota muhimu kwa kazi yangu ni bidii. Nidhamu na uongozi wa mfano bidii huniwezesha kufanya kazi kwa ubora na kwa wakati. Nidhamu husaidia kudumisha ratiba na kipaumbele huku uongozi wa mfano ukionyesha wenzangu jinsi ya kushirikiana na ufanikishi wa malengo ya timu.

Napenda zaidi kusoma habari mtandaoni kuliko gazeti la karatasi. Habari mtandaoni zinanipa ufahamu wa haraka na wa kisasa. Juu ya mambo ya yanayojiri ndani na nje ya nchi. Pia mi hupenda kutumia tovuti au programu zinazotoa uchambuzi wa kina video na maoni ya wateja wengine. Jambo linaloongeza mtazamo wangu.

Mara nyingi ingawa si kila wakati mimi hunyoa nywele mara moja kwa mwezi. Hii hunisaidia kudumisha muonekano nadhifu na kujisikia vizuri. Wakati mwingine ikibidi au kuna tukio muhimu naweza kunyoa mapema zaidi ili kuonekana nadhifu na kunjia mini.

Ndiyo, napenda kujifunza historia. Historia hunisaidia kuelewa tulikotoka, makosa na mafanikio ya waliotutangulia. Na jinsi matukio ya zamani yanavyoadhiri maisha ya sasa. Pia hunipanua mtazamo wangu kuhusu utamaduni, uongozi na maendeleo ya jamii. Kwangu, kujifunza historia ni kama kusoma hadithi halisi zenye mafunzo ya maisha.

Napenda viatu vinavyokuwa vya starehe, vya kudumu na vya mtindo mzuri. Kwa kazi au kila siku napendelea vyatu vya rangi raisi na vina vyofaa kutembea muda mrefu bila kuumiza miguu. Kwa burudani au matukio maalum, napenda viatu vya mtindo vinavovutia macho lakini bado vya starehe.

Ninachokipenda kuhusu shirika langu ni mazingira mazuri ya kazi. Ushirikiano wa wafanya kazi na fulsa ya kujifunza na kukua shirika lina linadhamini maoni ya wafanya kazi linahimiza kazi ya pamoja na linaweka wazi malengo yake. Pia napenda jinsi linavyohimiza nidhamu uwajibikaji na ubunifu.

Najihisi kuhusu tathmini za kazini kama fursa muhimu ya kujifunza na kuboresha ufanisi wangu. Tathmini huniwezesha kuona ni sehemu gani nimefanikiwa, ni maeneo gani yanahitaji kuboreshwa na ni jinsi ya kupanga mikakati ya kufanya kazi vizuri zaidi. Pia husaidia kupata maoni ya wenzangu au wasimamizi wangu.

Ndio navaa saa kwa hakika. Napenda kutumia saa kwa sababu huniwezesha kufuatilia muda, kupanga ratiba, na kuhakikisha kazi na shughuli zangu zinaenda kwa wakati. Pia mara nyingine napenda saa zenye mitindo nzuri. Kwani zinachangia mwonekano na heshima kwenye shughuli za kila siku.

Wakati wa baridi kali napenda kufanya mambo yanayoniweka joto na kunipa faraja mara nyingi mimi hukaa ndani ya nyumba au sehemu yenye joto kunywa maji moto kama chai au kahawa na kuvaa nguo nzito zilizo nilinda kutokana na baridi pia napenda kutumia blanketi au kupumzika karibu na jiko ikiwa inapatikani.

Kazi ninayodhamini zaidi ni kazi ya ushirikiano na inayochangia maendeleo ya timu. Hii kazi inayohitaji bidii nidhamu na mawasiliano mazuri. Lakini pia huniwezesha kuona matokeo moja kwa moja ya juhudi zangu. Napenda kazi zinazotoa changamoto na zinazoongeza ujuzi wangu na kunisaidia kuwa mtalaamu bora zaidi.

Zoea nzuri ni lilo nalo ni kusoma kila siku na kupanga muda wangu vizuri. Kusoma huniwezesha kujifunza mambo mapya, kuongeza maarifa na kuboresha mtazamo wangu wa maisha. Kupanga muda unasaidia kukamilisha kazi na majukumu yangu. Inafanyika kwa wakati. Na kunadumisha nidhamu na ufanisi wa kila siku.

Ndiyo napenda kutoa sadaka au michango pale inapowezekana. Napenda kusaidia wale wenye mahitaji jumuia au mashirika yanayofanya kazi za kijamii na misaada. Kutoa michango hunifanya nijisikie kuridhika kunisaidia kushirikiana na jamii na kuimarisha mshikamano wa kijamii.

Changamoto ninazokutana nazo kazini ni kusimamia muda, shinikizo la kazi na kushughulikia migogoro ya timu mara nyingi kazi nyingi zinakuja kwa wakati mmoja na hiyo inahitaji kupanga kipaumbele ili kila jambo lifanikishwe kwa wakati pia mara nyingine kuna maoni tofauti au migogoro ndogo kati ya wenzangu jambo linaloitaji uvumiivu na mawasiliano mazuri.

Wakati wa wasiwasi, napenda kutumia njia za kupumzisha akili na mwili ili kurudisha utulivu. Mara nyingi, mimi hupumzika kwa kupumua kwa kina, kusikiliza muziki tulivu, au kufanya mazoezi madogo ya mwili kama kutembea. Pia mara nyingine, mimi hupata muda wa kutafakari, kuandika mawazo, au kuzungumza na rafiki.

Ushauri wangu kwa mtu anayeanza kazi ni kufuata nidhamu, kuzingatia mafunzo na kuwa mkweli katika mawasiliano. Ni muhimu kupanga muda vizuri, kuandika au kufuatilia majukumu na kushirikiana kikamilifu na wenzako. Pia usiogope kuuliza maswali pale unaposita. Kwani hilo husaidia kujifunza haraka na kuepuka makoso.

Ndiyo naipenda hesabu. Hesabu hunipa changamoto ya kufikiri kwa kina. Kutatua matatizo. Na kupanga mambo kwa mantiki. Pia hunisaidia katika maamuzi ya kila siku hasa kazini kwenye mipango ya fedha. Kwangu hesabu nisomo linalojenga akili na kuongeza umakini.

Ninaboresha michakato ya kazi kwa kupima kupanga na kutumia mbinu za ufanisi zaidi. Kwanza mimi hupima hatuwa zote za kazi ili kuona sehemu zinazochukua muda mrefu au zinazoleta zangamoto. Kisha mi upanga njia mbadala au mbinu rahisi zaidi ili kufanya kazi haraka na kwa usahihi unaofaa.